Sera ninayo iona muhimu sana katika kampuni ni sera ya kuheshimiana na usawa kazini. Sera hii inahakikisha kila mfanya kazi anaheshimiwa bila kuangalia cheo, jinsia au asili yake. Inasaidia kuleta amani, ushirikiano na bidii kazini. Pia ni muhimu kwa sababu wafanya kazi wanajisikia salama na kudhaminiwa. Hivyo kufanya kazi kwa moyo wote. Kampuni yenye sera nzuri ya heshima na usawa huendelea vizuri na hupata mafanikio ya muda mrefu.

Ujuzi ni nao hitaji kuimarisha zaidi ni mawasiliano na matumizi ya teknolojia. Igawa ninaelewa mambo ya msingi na taka kuendelea kujifunza ili niweze kuwasiliana vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kujiamini kazini na kushirikiana vizuri na wengine. Pia, ninaamini kujifunza kila ziku ni jambu la muhimu mana dunia inaendelea kubadilika. Kwa hiyo, naendelea kujitahidi kujiongeza maarifa pole pole.

Mimi hupenda kununua vitu sokoni kwa sababu bei huwa nafuu na naweza kuchagua kile kinachonifaa. Sokoni pia napata fursa ya kuzungumza na wauzaji na hata kupunguziwa bei. Wakati mwingine hununua dukani, hasa nikihitaji kitu haraka au kisichopatikana sokoni. Mahali muhimu kwangu ni pale ninapopata bidhaa nzuri na huduma ya heshima. Ya maana, kuchagua sehemu zinazonifanya nijisikia kuridhika.

Mimi mara nyingi hutazama video mtandaoni kupitia simu yangu, hasa kwenye YouTube na mitandao ya kijamii kama Facebook. Napenda kuangalia video za habari, elimu na burudani wakati wa mapumziko au jioni baada ya kazi. Nikitumia interneti ya kawaida au Wi-Fi, huchagua video ambazo hazitumii data mingi. Kutazama video hunisaidia kujifunza mambo mapya na pia kunibadilishia mawazo. Ni njia raisi ya kupata taarifa na kujiburudisha nikiwa nyumbani.

Kwa kweli, ningependa kurudi ujana kwa sababu wakati ule, maisha yalikuwa rahisi sana na yenye furaha nyingi. Hakukuwa na mzigo mingi ya mawazo na tulicheka sana na marafiki bila wasiwasi. Pia, ningependa kurudi ujana ili nirekebishe baadhi ya makosa na nijifunze mapema. Hata hivyo, ninadhamini umri nilionao sasa kwa sababu umenipea hekima na uzoefu. Maisha kila hatua yake inamaana yake.

Mimi napenda sana kusikiliza muziki wa bongo na reggae kwa sababu hunipa furaha na kunituliza mawazo. Msanii ninayompenda zaidi ni yule anayetoa ujumbe wa maisha na kuhimiza amani na bidi. Mara nyingi, husikiliza muziki jioni baada ya kazi au nikifanya shuguli nyepesi nyumbani. Wakati ninasikiliza wimbo, ninaupenda uhisi moyo wangu umetulia na nguvu mpya zinanijia. Muziki hunifanya nijisikie karibu na watu na kunikumbusha mambo mazuri ya maisha.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia rahisi na ya kufurahisha ya kusafiri na kufanya mazoezi. Kijijini, baiskeli hunisaidia kufika shambani, sokoni au kumtembelea rafiki bila kutumia pesa nyingi. Pia hunisaidia kueka mwili wenye afya na kupumua hewa safi. Wakati ninaendesha baiskeli, huhisi uhuru na amani ya moyo. Nishuguli ninayo ifurahia hasa asubuhi au jioni.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wa wazi na heshima. Nikipewa ushauri au kukosolewa, hujaribu kusikiliza kwa makini bila hasira ili nielewe kilichosemwa. Maoni hunisadia kujirekebisha na kufanya mambo kwa njia bora zaidi. Pia, ninadhamini wale wanaonishauri kwa nia njema kwa sababu hunionyesha wanajali maendeleo yangu. Kwa kufanya hivo, huendelea kujifunza na kuboresha maisha yangu ya kila siku.

Rafiki wangu wakaribu nilimfahamu shuleni tulipokuwa watoto. Tumejenga urafiki mzuri kwa kufanya kazi za pamoja, kucheka na kusaidiana matatizoni. Tunapenda kukutana nyumbani kwake au kwangu na kusherekea siku maalumu za familia. Kwangu, rafiki wakweli ni yule anaye kusaidia wakati washida na kusherekea pamoja furaha. Nina furaha kuwa na rafiki wa aina hio, ambaye ni msaada na faraja kila siku.

Somo la sayansi ninayopenda zaidi ni ule wa mimea na wanyama. Napenda kujifunza jinsi mimea inavyokua, jinsi wanyama wanavyoishi na kuadhiriana na mazingira yao. Hii inanifurahisha kwa sababu huonyesha uzuri wa maisha na umuhimu wakulinda asili yetu. Mara nyingi hufanya mazoezi ya kuchunguza viumbe hawa nyumbani au shuleni. Somo hili linanifundisha heshima na kutunza mazingira yetu ya maisha.

Kuwa na uzarishaji mzuri, mimi hupanga kazi zangu kwa makini na kuanza na muhimu zaidi. Hufanya kazi kwa bidii bila kuchelewa na kuepuka vicheko na vitu vinavyonipotezea muda. Pia, hujifunza mbinu mpya na kushirikiana na wengine ili kufanikisha malengo. Kupumzika kidogo pia ni muhimu ili kuendelea na kazi kwa nguvu. Kwa kufanya hivi, napata matokeo bora na kazi zangu zinakamilika kwa wakati.

Ningependa kujifunza zaidi kuhusu matumizi ya kompyuta na teknolojia mpya. Hii itanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuwasiliana na watu kwa urahisi. Pia, ningependa kujifunza kilimo ubora ili niweze kuongeza mazao shambani na kusaidia familia yangu. Kujifunza mambo mapya ni muhimu kwa sababu kunanisaidia kukua na kuwa na maisha bora siku za usoni.

Ninapenda sana utamaduni na ushirikiano ndani ya shirika letu. Kila mfanya kazi anaheshimiwa na tunasaidiana bila ubaguzi. Pia, shirika linahakikisha tunapata mafunzo na rasli mali zinazo tusaidia kufanya kazi vizuri. Hii inanifanya nijisikie kuthaminiwa na kuendelea kutoa jitahada kubwa. Ushirikiano huu hufanya kazi kuwa rahisi na yenye mafanikio.

Mimi nilizaliwa na kukulia kijijini karibu na mto mkubwa. Kijiji chetu kilijulikana kwa bustani za matunda na shamba za mazao mengi. Nilikumbuka furaha tulizopata tunapocheza na marafiki katika viwanja vya michezo na kuogelea mtoni mwembamba. Mziu wangu ni maalumu kwa sababu watu wake ni wakarimu na husaidiana kila wakati. Ningependa kurudi huko wakati wa sikukuu za jadi ili kusherehekea pamoja na familia na marafiki wa zamani.

Mimi hutumia muda watakriban saa moja hadi mbili mtadaoni kila siku. Mara nyingi na tumia simu kusikiliza habari, kuwasiliana na familia na kufuatilia mambo ya kazi au shule. Na kusudia kutumia muda huu kwa busara ilu nisiipoteze kwenye mambo ya sio na faida. Igo ni muhimu kutumia teknolojia, pia na hakikisha ni nakuwa na muda wa kufanya kazi za nyumbani na kuzungumza na watu ana kwa ana.

Napenda mkate wa kawaida wangano ambao unakua laini na unapata harufu nzuri. Wakati wa kukaangwa na kukolewa. Mkate huu ni rahisi, kula na unafaa kwa chakula cha asubuhi au jioni pamoja na chai au kahawa. Wakati mwingine napenda mkate wa muhogo kwa sababu unatoa ladha tofauti na ni chakula cha asili kijijini. Mkate ni chakula kinachonipa nguvu na hurahisisha mlo wangu wa kila siku.